Ndiyo, napenda sana kujaribu vyakula vipya. Unifanya nijisikie mwenye hamu na furaha ya kugundua ladha tufaoti kutoka tamaduni mbalimbali. Kujaribu chakula kipya, hunipa nafasi ya kujifunza kuhusu mila za watu wengi. Na pia, ubadilisha ratiba ya kula ili usichoke. Mara nyingi napenda kuonja vyakula vya asali, vya kienyeji au vilivyopikwo kwa njia ya kipekee.

Aina ya keki ninayoipenda zaidi ni ya keki ya chokoleti. Napenda sana kwa sababu inaladha tamu, inayojaa na hunipa furaha kila ninapoila. Pia hupenda sana ikiwa ni laini au ina cream juu yake au imechanganywa na karanga. Mbali na hiyo napenda pia keki ya vanila na keki ya matunda au kwa sababu ni nyepesi na zinafaa kuliwa wakati wowote.

Napendelea kusimamia kwa sababu napenda kupanga kazi kusaidia wengine wafanye vizuri na kuhakikisha malengo ya nafikiwa kwa ushikiriano mzuri. Hata hivo ninaweza pia kusimamiwa pale inapo itajika. Hasa, ninapo jifunza jambo jipya au kufanya kazi chini ya mwongozi na mtu mwenye uzoefu zaidi.

Kazi ninayoithamini zaidi ni kazi ilio nisaidi iliyosaidia watu na kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Napenda kazi iliyo toa fursa ya kujifunza kila siku, kutumia ujuzi wangu kikamilifu na kufanya kazi na ushirikiano na wengine. Kazi kama hiyo hunipa motisha, huniridhisha moyoni na maana ya kweli ya kufanya kazi.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya blue. Mawazo ya kwanza ninayo ninapoiona ni utulivu na amani. Rangi ya pili ninayoipenda zaidi nyeupe. Rangi ya blue unikumbusha anga na bahari ambapo uleta isia na uhuru na utulivu. Ninamiliki nguo na begi la rangi ya blue ambavyo napenda kutumia mara nyingi. Rangi hii unifanya nijisikie mtulivu mwenye matumaini na kujiamini. Ninaiona rangi ya blue mara nyingi, angani, baharini na pia kwenye mavazi na vitu vya kila siku kama mabango na magari.

Kinachonifanya nicheke ni mambo madogo lakini ya furaha kama utani, mzuri, hadithi za kuchekesha na kuna watu ninaowapenda. Pia kucheka nikiona mtu anajaribu kufanya jambo kwa bidii alafu ikatokea kwa njia ya kuchekesha bila kusudia. Mziki mzuri video fupi za kuchekesha na kumbukumbu nzuri pia hunifanya nicheke na kujisikia huru.

Ndiyo, nafuatilia matukio ya kimataifa, napenda kujua yanayotukia duniani kwa sababu hunisaidia kupanua maelezo yangu na uwelewaji wangu, kuelewa tamaduni tofauti na kufahamu maswala muhimu kama siasa, uchumi, mazingira na maendeleo ya teknolojia.

Lengo nilio nao katika kazi yangu ni kuendelea, kujifunza na kuboresha ujuzi wangu. Ili nifanye kazi kwa ufanisi zaidi kila siku. Pia nalenga kufanya kazi kwa bidii na uadilifu. Kupata nafasi za kukua, kitaalamu na kuchangia mafanikio ya timu au shiriki. Shirika ninalolifanya kazi. Mwisho natamani kazi yangu ilite thamani chanya kwa watu na jamii kwa ujumla.

Wakati umeme unapokatika, hutumia muda huo kufanya mambo yasiyohitaji umeme, mara nyingi husoma kitabu, kuzungumza na familia au marafiki. Sikiliza redio au muziki wa simu na wakati mwingine kupumzika tu au kupanga mawazo yangu. Pia hutumia fursa hio kupunguza matumizi ya simu na kufurahia utulivu.

Mandhari nzuri zaidi niliyoiona ni mandhari ya asili yenye mlima, miti ya kijani kibichi na anga pana la blue. Kulikuwa na upepo mwanana, uliobeba harufu ya udongo na maua. Hali ilionifanya, eneo lote lijisikie tulivu na lenye uhai. Niliona jua likichomoza popote, mwanga wake ukigusa vile vile kwa mlima na kufanya mazingira yaonekane kama picha ya kupendeza sana.

Mawazo ya kwanza, ninapofikiria timu hii yangu ya mpira wa miguu, huanza ushindani, mshikamano na furaha. Timu ninayoipenda ni Manchester United. Nimeaza kuipenda timu hii tangu nikiwa shule ya msingi, baada ya kuona jinsi ilivyokuwa ikicheza kwa bidii na historia yake kubwa. Nakumbuka mchezo wao wa kushangaza walipogeuza matokeo dakika za mwisho na kushinda kwa ushindi wa kihistoria, jambo lililonifanya kutokata tamaa kwao. Mchezaji ninayempenda katika timu hii ni Bruno Fernandez kwa sababu ya uongozi wake, bidii na uwezo wa kuunda nafasi. Timu yangu inaposhinda nahisi furaha kubwa ya kifahari na msisimko na hunifanya nijisikie mwenye matumaini hata nje ya mpira.

Aina ya wema niliowai kufanya ni kusaidia watu wanaoitaji bila kutarajia malipo. Nimewai kusaidia jirani na kumpa chakula wakati alipokuwa na shida. Na pia kusaidia rafiki na kumsikiza na kumpa ushauri alipokuwa na anapitia wakati mgumu. Pia nimewai kujitolea mda wangu kusaidia kazi za kijamii kama kusafisha mazingira na kuchangia shughli za kijamii. Wema huu ulinifanya nijisikie mwenye faraja moyoni na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kujali wengine.

Kwa wastani hutumia simu kati ya saa tatu hadi tano kwa siku kutegemea majukumu ya kila siku. Programu ninazotumia mara nyingi ni whatsappu kwa mawasiliano YouTube ya kujifunza na burudani. Na Google ama Chrome kwa kutafuta taarifa mbali mbali. Simu yangu ya kwanza ilikuwa ya kawaida, kibambe. Isiyo na interneti iliyoitumia zaidi ya kipindi kupiga na kupokea simu. Simu imenisaidia sana kurahisisha mawasiliano, kupata taarifa haraka, kujifunza ujuzi mpya mtandaoni na kuendelea mawasiliano na familia na marafiki bila kujali umbali. Nadhani muda mzuri wa kuzima simu ni wakati wa usiku kabla ya kulala ili kupumzika vizuri, kupunguza msongamano wa mawazo na kuupa mwili akili nafasi ya kupumzika.

Ninanunua vitu kwa simu kutumia simu. Simu hunirahisishia kufanya manunuzi mtandaoni. Kulingana na bei na kulipa ni urahisi kupitia huduma za malipo ya simu. Pia hunisaidia kuokoa muda na kufanya manunuzi nikiwa popote bila kuenda dukani.

Himiza ushirikiano katika timu kwa kuwasiliana wazi na kwa heshima. Kusikiliza mawazo ya kila mtu na kuahimiza wanatimu kushiriki bila kuogopa. Pia upenda kugawa majukumu kwa usawa. Kudhamini mchango wa kila mmoja na kutoa motisha kwa maneno chanya na ninapoona jitahada na mafanikio kutoa pongezi jambo linaloongeza mashi mshikamano na ari ya kufanya kazi pamoja.

Ni ya teknolojia ninayoiamini zaidi ni google. Naiamini kwa sababu imechangia sana katika kurahisisha upatikanaji wa taarifa, elimu na huduma za kidigitali kama gmail, google maps na android. Pia inaendelea kuweza katika ubunifu na teknolojia zinazo lenga kuboresha maisha ya watu duniani.

Napenda kuenda sinema mara chache hasa wakati wa filamu nzuri au maalumu. Kwa kawaida kuenda mara moja au mbili kwa mwezi nikiwa na marafiki au familia. Kwa sababu hunipa burudani, mapumziko na uzoefu mzuri wa kutazama filamu kwenye skrini kubwa.

Ndiyo napenda kuchora na kupaka rangi. Shughuli hizo hunipa utulivu na akili na hunisaidia nijieke kwa ubunifu. Napenda kuchora vitu rahisi kama maandhari ya asili, maua au maumbo ya kubuni. Na kupaka rangi hunifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pia ni njia nzuri ya kupunguza msongamano wa mawazo na kutumia muda wangu wa mapumziko kwa njia yenye manufaa.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu. Napenda kuja na mawazo mapya. Kutafuta njia tofauti za kutatua tatizo na kujieleza kupitia vitu kama kuandika, kuchora au kupanga mambo kwa mtindo wa kipekee. Ubunifu hunisaidia kuboresha kazi ninazofanya. Kufanya mambo yawe ya kuvutia zaidi na hunipa furaha ya kuunda kitu chenye maana.

Napenda kufanya kazi nyumbani. Kufanya kazi nyumbani hunipa utulivu, kuniruhusu kupanga mda wangu vizuri na kuongeza umakini wangu. Pia hunisaidia kusawazisha kazi ya maisha ya binafsi, kupunguza mda wa usafiri na kufanya kazi ya ufanisi zaidi katika mazingira ninayoyazoea.

Ninajikinga na jua kali kwa kuvaa nguo nyepesi zenye rangi hafifu. Kofia na wakati mwengine miwani ya jua. Pia hutumia krimi ya kujikinga na jua sunscreen ili kulinda ngozi. Ninapojaribu kukaa sehemu zenye kivuli kunywa maji ya kutosha ili kuepuka upungufu wa maji mwilini. Na kuepuka kutoka juani kali sa hasa wakati wa mchana.

Usiku kabla ya kulala, hupunguza shugli na kutulia mara nyingi husali au kutafakari. Kisha kuangalia simu kwa muda mfupi tu au kusoma kila siku chepesi. Pia hupanga mambo ya kesho akili ili isiwe na mawazo mengi. Baada ya hapo, huoga na kunawa kuzima taa mapema na kulala nikiwa nimetulia. Kufanya hivyo hunisaidia kupumzika vizuri na kupata usingizi mzuri.

Ndiyo, napenda sana kupanda milima. Milima, kupanda milima hunipa changamoto mzuri ya kimwili na kiakili. Hunisaidia kukuwa karibu na mazingira ya asili na huniletea hisia ya kufanya mafanikio kileleni. Pia napenda maandhari nzuri na hewa ninayopata wakati wa safari hii.

Kawaida hunywa glasi sita hadi nane za maji kwa siku kulingana na hali ya hewa na shughuli ninazo fanya. Ninahakikisha na kunywa maji kwa mara ili kubaki na mwili wenye afya kuwa na nguvu na kuepuka upungufu wa maji mwilini.

Mkate ninaoupenda zaidi ni mkate wa ngano, brown bread. Ninaupenda kwa sababu una ladha nzuri, isiyo tamu sana na pia una faida nyingi ya kiafya. Kama huwa na nyuzi nyuzi ambazo hunisaidia mmengenyo wa chakula. Mkate huu hunifanya nijisikie nimeshiba kwa muda mrefu na hunipa nguvu na kuendelea na shughuli za kila siku.

Ifadhi data yangu sehemu salama na zaidi ya moja. Maranyingi uifadhi kwenye simu au kompyuta. Lakini pia hutumia ifadhi ya mtandaoni. Kama Google Drive ili nisipoteze taarifa muhimu. Zaidi ya hapo huwa na nakala ya zaidi kwenye kifaa inje kama flash disk au memory card. Ili kuwakikisha data yangu kuwa salama hata kifaa kimoja kikiharibika.

Viatu vya mchezo sneakers navipenda kwa sababu ni nyepesi vinasa vina ni starehesha na vina vinafaa kwa matumizi ya kila siku kama kutembea kufanya shughuli za kawaida au kusafiri. Pia ni rahisi kuvichanganya na mavasi mbalimbali mavazi mbalimbali hivyo hunifanya nijisikie huru na kujiamini.

Tumia habari mtandaoni kupitia tovuti za programu mbalimbali zinazo patikana rahisi kwenye simu au kompyuta. Mara nyingi hutembelea BBC Swahili na DV Swahili kwa habari za kimataifa na uchambuzi wa kina Citizen Digital au Daily nation Nation kwa habari za Kenya na Afrika mashariki. Pia hutumia mtandao wa kijamii kama X na Facebook kufuatilia kurasa rasmi za vyombo za habari.

Kula ninachokula mara nyingi mchana ni wali pamoja na mboga ya protini kama maharagwe, ndengu, nyama au samaki. Napendelea mlo huu kwa sababu hunipa nguvu na kuendelea na shughuli za mchana. Kunishibisha vizuri na una lishe bora. Wakati mwingine hubadilisha na ugali na mboga kutegemea kilichopo lakini lengo langu ni kula chakula kinachonipa nguvu bila kunifanya nijisikie mzito sana.

Kinywaji cha baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda. Hasa juisi ya machungwa au embe. Ninakipenda kwa sababu ni kitamu, chenye ladha ya asili na kinaniboresha mwili hasa wakati wa joto. Kinywaji hiki, hunisaidia nijisikie mchangamfu na kurejesha nguvu.

Mimi kama msichana napendelea kunyoa. Kunyoa unifanya nijisikie nadhifu safi nikiwa huru zaidi. Pia unifanya nijiamini asa ninapo vaa mavazi, ninayoyapenda au ninapo kuenda kwenye shugli za kila siku. Kwangu kunyoa ni sehemu ya kujitunza na kujiheshimu na unipa nijisikie vizuri kwenye raha.

Kusubiri kwenye msururu au mstari, hunifanya nijisikie kwa isia mchanganyiko. Wakati mwingine, huhisi kusubira ya utulivu, hasa kama foleni inasonga taratibu na nina muda wa kutosha, hutumia muda uo kufikiria, kuangalia mazingira, au kutumia simu kidogo. Hata hivyo kama foleni ni ndevu sana au haisongi na nina nina haraka ninaweza kuhisi kukerwa au kuchoka.

Naupendelea mfumo wa Android naupendelea kwa sababu ni rahisi kutumia, unaruhusu kubun Kubina Kubinafsisha simu kulingana na mahitaji na una programu nyingi zinazopatikana kwa urahisi. Pia Android hupatikana kwenye simu za bei za aina mbalimbali. Jambo linalonifanya iwe raisi kuchagua kifaa kinachofaa kwa matumizi na bajeti yangu.

Ninashughulikia kazi za darura kwa kutulia kwanza ili nisiwe na papara. Kisha huweka kipa umbele kwa kutambua jambo lililo muhimu zaidi na linalo hitajika kufanya mara nyingi. Huandaa mpango wa haraka, kugawa mda na resilimali nilizo nazo na kuwasiliana na wawusika muhimu ili kushirukiana.

Kawaida natumia wifi. Asa nikiwa nyumbani au kazini kwa sababu ni haraka na huokowa gharama. Hata hivyo nikiwa safarini au mahali pasipo na wifi hutumia data ya simu. Hili niendelea kuwasiliana na kupata taarifa kwa ujumla uchagua inayo patikana na iliyo zaidi kulingana na mahali nilipo.

Kwa kazi yaliyonisaidia zaidi ni yale yaliyozingatia ujuzi wa mawasiliano, usimamizi wa muda na kufanya kazi yatimu. Mafunzo haya yalinisaidia kujifunza jinsi ya kuwasiliana na uwazi, kwa heshima kazini, kusikiliza wengine, kushirikiana vizuriru kufikisha malengo kwa pamoja.

Na ninazo penda kula ni sukumawiki, spinach, kabichi na kunde. Nazipenda kwa sababu zinaleta afya njema. Zinapatikana kwa urahisi na zinaweza kupikwa kwa njia mbali mbali. Mboga hizi unifanya nijisikie mwepesi, mwenye nguvu na unisaidia kudumisha lishe bora katika maisha ya kila siku.

Mchezo ninaoupenda zaidi katika olimpiki ni mbio za riadha hasa mbio za mita mia moja na mia nne. Ninapenda riadha kwa sababu inaonyesha nguvu, kasi, nidhamu na kujituma. Pia ni mchezo unaohitaji maandalizi makubwa na umakini wa hali ya juu. Sekunde chache tu zinaweza kubadilisha historia ya mwanariadha. Nakumbuka sana mbio za riadha nilizo kuwa na ushindani mkali ambapo wanariadha walimaliza karibu sana. Ilikuwa ya kusisimua kuona jinzi walivopambana hadi mistari wa mwisho bila kukata tamaa. Mwanamichezo aliyenipendeza sana ni Hassan Bolt kwa sababu ya kazi yake ya kipekee kujiamini na jinzi alivoifanya riadha ipendwe zaidi duniani. Wakati wa michezo ya olimpiki nahisi msisimuko wa furaha, motisha na hunifanya nijiamini kwa bidii nidhamu na uvumilivu mtu anaweza kufikiria ndoto zake kubwa bila kujali anakotoka wapi.

Nimewahi nunua tikiti ya sinema na matukio kama sherehe au mchezo wa mpira. Kununua tikiti hunipa furaha kwa sababu hunifanya nijikie nimepanga jambo maalum la kwenda kufurahia. Na hunisaidia kupata uziefu mzuri, wa burudani au tukio lililokuwa ninalihitaji.

Napendelea kutazama michezo zaidi ya kucheza, napenda kutazama kwa sababu unipa burudani, msisimko na uniruhusu kufuatilia timu au wana michezo ninao wapenda bila kuchoka sana. Hata hivyo, wakati mwingine pia hufurahia kucheza michezo mipesi kama afya na mazoezi.

Naenda kununua vitu dukani na pia mtandaoni kulingana na aina ya kitu ninacho kihitaji. Kwa vitu vya kila siku kama chakula napendelea soko au duka la karibu. Ili niweze kuchagua mwenyewe kwa vitu kama nguo viatu au vifaa vya kiteknolojia. Wakati mwingine kununua mtandaoni nanunua mtandaoni kwa sababu kuna chaguo nyingi bei nzuri na urahisi wa kulingana.

Nahifadhi vitu vya thamani ambavyo vina maana ya kipeke kwangu vitu kama picha za zamani, zawadi au kumbukumbu ndogo hunikumbusha watu na matukio muhimu ya maisha yangu. Uvii fadhi unipa isia ya dhamani na kunisaidia ni kumbuka safari niliyo ipitia kukujifuza na kutoka humu.

Ninaboresha michakato wa kazi na kuanza na kupanga kazi vizuri na kuweza vipa umbele. Utafuta njia za kufanya kazi na unifanya zaidi kama kutumia zana sahihi. Kupunguza hatua zisizo na lazima na kuweka ratiba inayoeleweka.

Ndiyo, nimewahi kufanya kazi ya kujitolea, nilijitolea kushiriki katika shughli za kijamii kama kusaidia jamii, ingawa msaada kwa wanaohitaji, na kushiriki katika usafi wa mazingira, kazi hii ya kujitolea ilinipa furaha kubwa kwa sababu ilinifanya nijisikia nachangia mabadiliko chanya ya kusaidia wengine bila kutarajia malipa.

Ninalinda faraga yangu mtandaoni kuchukua tahadhari kadhaa muhimu. Kututumia nywila la rahisi na kubadilisha nywila mara kwa mara. Kuwasha udhibitishaji na hatua mbili. Kutuchangia taarifa binafsi ovyo ovyo kwa makini na viungu. Na nikitumia wifi ya uma huniepusha kufanya miyamala nyeti au kutumia VPN inapobidi.

Ndiyo, napenda kula samaki nawapenda kwa sababu ni wenye afya, wana ladha nzuri na wanaweza kupikwa kwa njia mbalimbali kama kukaangwa, kuchemshwa au kuchomwa. Samaki hunipa lishe bora na ni chakula kinacho nifurahisha kila mara ninapokikula.

Napendelea kutumia GPS. GPS huniraisishia kusafiri kwa kunionyesha njia sahihi, kuokoa muda na kunisaidia kuepuka kupotea. Hasa, ninapokwenda mahali ninapofahamu vizuri. Hata hivyo wakati mwingine napenda kuwa na ramani ya kawaida kwa kujifunza mwelekeo wa eneo kwa undani zaidi.

Filamu za drama, vichekesho na filamu za kusisimua. Ninazipenda kwa sababu huniburudisha, hunigusa kihisia naunifanya nisahau mawazo ya kila siku. Pia wakati mwingine, hufurahia filamu za mapenzi na kihistoria. Asa zile zenye hadithi nzuri na ujumbe wa maana.

Ninapofikiria mchezo wa mpira wa besiboli mawazo ya kwanza eh yananijia na msisimko wa umakini mkubwa na nidhamu ya wachezaji. Nakumbuka wakati nilio tazama mchezo mkuu wa besiboli ulikuwa na ushindani mkali ambapo kila mtu alikua anapambana kwa bidii hadi dakika za mwisho. Katika mchezo huo, New York, Yenches, walikua wanacheza dithi ya Boston Red Sox. Timu ambazo zinajulikana kwa ushindani wao na kihistoria. Kitu cha ajabu nilicho kumbuka ni pale mchezaji alipo gonga mpira kwa homerun katika inning za mwisho. Japo jambo lilo badilisha matokeo ya game gafla na kuwasisimua mashabiki wote. Wakati huo nilihisi msisimuko mkubwa furaha na changamoto mshangao. Ulikuwa wa hali ya kushikiria pumzi nikisubiri kuona matokeo ya mwisho. Napofikiria kuhusu wakati huo najihisi furaha na amasa. Na kukumbuka jinsi mchezo ilivyo weza kuungana watu, kuunganisha watu, kuleta burudani na kuwacha kumbukumbu nzuri, zisizo saulika.

Juisi ya matunda ninayoipenda zaidi ni juisi ya machungwa. Ninaipenda kwa sababu ina ladha tamu, inachangamsha na uchachu kidogo. Niboresha mwili na ina vitamin C ambayo ni nzuri kwa afya. Pia napenda juwisi ya embe na tikiti maji. Hasa wakati wa joto au kwa sababu hunipa baridi na hunifanya nijiskie mchangamfu.

Kituo cha televisheni ninacho kipenda ni BBC. Napenda kwa sababu hutoa habari za kuaminika, vipindi vya elimu na uchambuzi wa kina kuhusu matukio ya ndani ya kimataifa. Pia napenda vitukio vina vionisha, vilamu na vipindi za burudani. Kwa sababu unisaidia kupumzisha akili na kujifunza mambo mapya kwa wakati mmoja.

Kifaa muhimu kwa kiongozi mzuri ni uadilifu na uaminifu. Kiongozi anapaswa kuwa mkweli na mwenye hakina nwa kujenga amani. Mawasiliana umazuri, aweze kusikiliza kueleza maamuzi na kutua mwelekeo unaweleweka. Wezo wakufanya maamuzi, hawa ijasiri na mwenye busara hata katika mazingira ya nye changamuto.

Kila niliyoyapata kazini ni kadhaa, lakini moja lilinijenga fahari zaidi na kuboresha utendaji wa kazi na kushirikiana vizuri na timu. Nimefanikiwa kukamilisha majukumu kwa wakati hata pale kulipokuwa na kishinikizo la muda. Pia niliweza kuboresha mchakato wa kazi.

Natumia video kwa mawasiliano, hutumia video kwa kuwasiliana na familia, marafiki au wenzangu wa kazi. Hasa pale ambapo, mazungumzo ya aina, ana kwa ana, hayapo. Mawasiliano ya video hunisaidia kuona hisia na maelezo ya uso kuelewa vizuri zaidi na kujenga uhusiano mzuri kuliko maandishi pekee.

Ninacho kipenda zaidi kuhusu shirika langu ni mazingira mazuri ya kazi na ushirikiano wa timu. Watu wanaheshimiana, wanasaidiana na kila moja anahisi kudhaminiwa. Hii hu nifanya nijisikie huru kutoa mawazo yangu na kufanya kazi kwa bidii. Pia napenda jinsi shirika linavyo dhamini mafunzo ya maendeleo ya kufanyi kazi.

Filamu ninayoipenda zaidi ni pasukitia happiness. Niliipenda kwa sababu ilinifundisha subira, juhudi za kutokata tamaa. Hata pale maisha yanapokuwa magumu. Inanionesha kuwa na bidii na amani. Mtu anaweza kufanikiwa licha ya changamoto kubwa. Kwa upande wa ina filamu hii ni drama ya hisia inayogusa moyo. Nakumbuka mara ya mwisho niliitazama ilikuwa nyumbani. Wakati wa jioni tulivu, nikiwa natafuta filamu ya kunitia moyo. Hamu ya kuitazama ilitoka kwa rafiki yangu aliyeniambia ni filamu ya kufundisha sana. Ndio, ningependa kuiangalia tena kwa sababu kila mara ninapoona, hunikumbusha umuhimu wa kuendelea kupigania ndoto zangu na kutokata tamaa.

Ninapunguza matumizi ya plastiki kwa kufanya mabadiliko madogo lakini ya maana katika maisha ya kila siku. Kwanza hutumia mifuko ya kutambaa baada ya mfuko ya plastiki ninapoenda kununua bidhaa. Pia huepuka kununua maji ya chupa za plastiki kwa kubeba chupa ya maji inayo tumika tena.

Natumia mfumo wa usalama wa vidole. Unanisaidia kulinda simu na taarifa zangu binafsi kwa haraka na urahisi. Napenda mfumo huu kwa sababu ni salama zaidi kuliko neno siri. Lakini rahisi kutumia kuniruhusu kufungua vifaa vya haraka kwa haraka bila kukumbuka maneno mengi ya siri.

Ninaishi katika nyumba ya kawaida ya makazi iliyo kwenye eneo tulivu na lililo faa kuishi. Nyumba yangu ina nafasi ya kutosha kwa matumizi ya kila siku na inafaa faraja na utulivu ninaouhitaji baada siku ya kazi. Mazingira ya eneo hii ninapoishi ni safi na yenye amani kwa majirani wenye urafiki na huduma muhimu kama maduka na usafiri karibu. Na kumbuka nilihamia mahali hapa miaka michache iliyo pita. Nikitafuta eneo lenye utulivu zaidi kitu kilicho nipendeza zaidi kuhusu eneo hili ni amani na usalama na wakati pamoja na urahisi wakufikia huduma. Ndiyo ninajisikia salama na mwenye raha ninapoishi. Jambo linalo nifanya nijisikie nyumbani kabisa.

Msimu wa mwaka ninaoupenda zaidi ni masika. Napenda msimu huu kwa sababu hali ya hewa huwa ya baridi kidogo na yenye upepo mzuri. Mazingira yanakuwa ya kijani na mimea usawi vizuri. Pia mvua uleta arufu mzuri ya udongo, maji ya kilimu na hali ya utulivu inayofanya nijisikip mzuri na mwenye matumaini mapya.

Huwanga wiki ya kazi yangu kwa kujianda mapema na kuweka vipao mbele. Kwanza hutadhimini majukumu yote ya nayo ni subiri wiki nzima. Kisha hugawanya kazi kulingana na umuhimu na muda wake. Kwandika orodha ya kazi na kufanya ratba ya kila siku ili nijisimamie muda vizuri.

Ya mchana kuisha, mara nyingi hurudi nyumbani kupumzika kidogo na kuandaa au kula chakula cha jioni. Wakati wa kupumzika huwa huanza kwa saa moja au saa mbili usiku. Napunguza shughuli nzito na kujipa msaada wa kutulia. Shughuli ninazopenda jioni ni kusikiliza mziki na kutazama kipindi au filamu fupi. Kusoma kidogo na kuzungumza na familia au rafiki. Ninapojiandaa ili kulala naoga, kupanga vitu vya siku ilivofuata kupunguza matumizi ya simu na kulala kitandani nikiwa nimepunzika. Wakati wa jioni hunipa furaha na utulivu hisia rithika baada ya kazi ya siku na amani ya akili na kulala.

Ndio napenda kununua vitu mtandaoni ina nirahisishia kwa sababu inaweza kulinganisha bei. Kuchagua bidhaa kwa utulivu na kuokoa muda. Pia napenda kwa kuwa kuna chaguo nyingi. Na mara nyingi bidhaa huletwa hadi nyumbani hata hivyo huwa naangalia usalama na uaminifu wa muuzaji kabla ya kununua.

Langu la kupendeza zaidi ni mahali tulivu au bustani au kahawa ndogo. Na kufurahia mazingira bila kelele pia ni mahali pa kupumzika. Kukutana na marafiki na kuzungumza kwa utulivu au somo kitabu nikiwa tukisoma kitabu tukiwa na kinywaji kinachotu tunachokipenda.

Ushauri, ningempa mtu anayeanza kazi, kwanza ni kuwa na nidhamu na bidii, usome, uone kazi ndogo kama haina maana, kila jukumu la fursa na kujifunza. Pili, kuwa tayari kujifunza na kuuliza maswali bila kuogopa, kwa sababu hakuna anayejua kila kitu mwanzo.

Ninayoipenda zaidi ni nyama ya kuku. Napenda kuku kwa sababu ni laini, tamu na rahisi kupika kwa njia mbalimbali kama kukaanga, kuchoma, au kwa mchuzi. Pia hunishibisha vizuri na ni nyepesi kwa afya na inaweza kuliza kulika na chochote kile.

Nenosiri langu salama kwa kufuata hatua kadhaa muhimu. Kwanza utumia nenosiri lenye nguvu linalo jumuisha erufi kubwa na ndogo. Namba na alama maarum. Kuepuka kutumia majina, tarehe na kuzaliwa au maeneo raisi yanaoza kukisiwa kiraisi.

Kupiga kura ni jambo muhimu kwa sababu ni haki ya wajibu wa raia. Kupitia kura mtu anapata nafasi ya kuchagua viongozi anaowaamini na kushirikiana katika maamuzi yanaoadhiri jamii na nchi kwa ujumla. Kupiga kura pia husaidia kuimarisha demokrasia na sauti ya wananchi kusikilizwa.

Ningependa kurudi ujana kwa muda mfupi. Ningependa kurudi ili kufurahia nguvu na uhuru wa ujana. Kujifunza mambo mapya bila hofu na kufanya maamuzi kwa ujasiri zaidi. Hata hivyo nadhamini pia nilipo sasa kwa sababu uzoefu na hekima niliyo pata hunifanya maisha ya sasa yawe maana zaidi.

Tungo wa kazi, hufanya mambo yanayonisaidia kutuliza akili na kupumzisha na kupunguza presha. Kwanza, hupumzika kwa muda mfupi kupumua kwa kina na kujaribu kutuliza mawazo bila kuendelea. Kisha, hupanga upya kazi ya kugawa majukumu katika hatua ndogo ndogo ili yawe raisi kuwa yasiwe mazito sana.

Kwanza huwasikiliza kwa heshima, mtu akijaribu anasikilizwa, kujisikia kuthaminiwa. Pili, hutoa maoni, maneno ya kutia moyo, ya kupongeza, kuwafanya kazi vizuri, hata kwa mafanikio madogo. Pia husaidia pale wanapohitaji msaada, kushirikiana nao, baada ya kuacha peke yao. Badala ya kuacha peke yao.

Ninapo kutana na tatizo kazini, hulichuglikia kwa utaratibu na utulivu, kwanza huelewa tatizo vizuri kwa kukusanya taarifa na kubaini chanzo chake halisi. Siwa hukumu wa haraka na kuchukua muda kulichambua. Baada ya hapo, hutafuta suluhisho mbali mbali, nikipata faidi ya hasara za kila mmoja.

So, nimewahi kusafiri kwa ndege. Ilikuwa ni uzoefu mzuri na kusisimua. hAsa wakati wakupaa na kuona mandhari kutoka juu angani, safari ya ndege hunirahisishia kufika mbali na muda mfupi na hunifanya nijisikie salama, mwenye furaha na mwenyehamu ya kuona maeneo mapya.

Ndiyo, mimi huwa navaa saa. Saa hunisaidia kuona wakati, ili nijue wakati wowote, nipange vitu zangu, nijue kile ninachofanya vizuri na kukuhakikisha masharti yangu yako salama. Napenda kuvaa saa ya mkononi ili kulinda wakati wangu wa kufanya kazi.

Mchezaji wa mpira ninae mpenda zaidi ni Cristiano Ronaldo nampenda mchezaji huyu kwa sababu wa nidhamu yake bidii na kujituma sana. Ameonesha kuwa kwa kufanya kazi kwa bidii na kujiamini ni mtu unaweza kufikia kwa mafanikio makubwa.

Mimi napenda chai, napenda chai kwa sababu inanituliza asa wakati nikona mawazo mingi ama msungomano wa mawazo, ina latha nyepesi na nzuri kunywa asubui au wakati wa mapumziku. Pia chai unipa nguvu kwa utaratibu bila kunifanya nijisikie na haraka sana.

Napenda kununua zaidi vitu vya matumizi ya kila siku. Asa chakula na maitaji ya nyumbani. Napenda kununua nguo na viatu vizuri. Ninavyo dumu kwa muda mrefu. Nunua kwa kuzingatia ubora matumizi. Halisi na bei badala ya kununua vitu visivyo na mrefu.

Nahifadhi pesa kwa kuwa na mpango na nidhamu ya matumizi. Kwanza huweka bajeti ya kila mwezi ili nijue mapato ya matumizi yangu. Kisha hutenga kiasi fulani cha pesa mara tu ninapopokea mapato kabla ya kabla sijaanza kutumia mengine.

Ninafanya kazi ya ushirikiano na wengine kwa kuzingatia mawasiliano, heshima na uwazi, kwanza husikiliza mawazo ya wenzangu na kuheshimu tufauti ya mitazamo. Hii hunisaidia kila mtu kujisikia, kudhaminiwa na kuchangia kwa ujasiri. Pia hugawanya majukumu kulingana na uwezo wa kila mmoja, hutua msaada pale inapo hitajika.

Wakati wa jua kali, napenda kufanya mambo yanayo nisaidia kujilinda na kubaki nikiwa na utulivu. Kwanza kabisa, ujitahidi kukaa sehemu yenye kivuli au undani ya nyumba. Asa wakati wa mchana, jua linapokuwa kali zaidi. Nikitoka nje, huvaa nguo nyepesi na zenye rangi hafifu pamoja na kofia au mavuli ili kujikinga na miyale ya jua.

Nadhani, napenda kutumia muda na familia yangu kwa kufanya mambo rahisi lakini yenye furaha. Tunapenda kukaa na kuzungumza, kucheka, kushirikiana, kuhadithiana hadithi za siku ama kuambiana. Pia hupenda kula chakula pamoja hasa chakula chajioni kwa sababu huimarisha upendo na mshikamano.

Nasoma gazeti. Kusoma gazeti hunisaidia kupata habari za sasa kuelewa yanayoendelea katika jamii na dunia na kuongeza maarifa. Wakati mwingine nasoma gazeti la mtandaoni kwa sababu ni rahisi kulipata kupitia simu na kusoma wakati wowote.

Kitazama nje kupitia dirisha, mara nyingi huona maandhari tulivu, inayo nipa muda wa kutafakari na kupumzisha akili. Ninacho ona nje ni mti, miti ya kijani, majengo ya kuvaa na barabara ndogo. Ambako, watu upita pole pole, wakati mwinginu uona watuto wakicheza au watu wakitembea. Munda ninapo, ninaopenda zaidi ni kutazama nje ni asubui na jioni. Asubui unipa hewa safi, mwanga mzuri wa jua na jioni kuna utulivu na mwanga wa machweo unapo unapendeza. Msimu unapobadilika, maandhari hubadilika pia wakati wa mvua miti huwa kijani kibichi na barabara huwa na maji. Wakati wa kiangazi huona vumbi zaidi na jua kali. Napo jisikia nikitazama nje ya dirisha ni utulivu na amani wa moyo. Unisaidia kupunguza mawazo kujisikia huru na wakati mwingine unipa mawazo mapya ya matumaini.

Ningependa kujaribu ni kupanda miamba. Ningependa kujaribu kwa sababu ni mchezo unao hitaji nguvu umakini na ujasiri pia hunisaidia kujenga mwili kujiamini na kushinda hofu kujaribu mchezo huu huongeza uzoefu mpya na wakusisimua na ningefurahia kujipima uwezo wangu huku nikijifunza kitu ki.

Leo kufanya kazi na wengine kwa sababu ushirikiano hunipa nafasi ya kubadilishana mawazo. Kujifunza kutoka kwa wenzako na kutatua tatizo kwa haraka zaidi. Kufanya kazi kwa timu huongeza motisha na ubunifu hufanya kazi iwe nyepesi na yenye mafanikio zaidi.

Kikiana na wafanyikazi wenzangu kwa uwazi, heshima na ushirikiano. Mara nyingi hutumia mazungumzo ya ana kwa ana, simu au ujumbe kupitia programu kwa WhatsApp au baruapepe kulingana na hali. Hakikisha nasikiliza kwa makini, kutoa maoni kwa adabu na kuuliza maswali inapobidii ilikuepuka kutoelewana.

Kwa kawaida kuangalia barua pepe marambili ama tatu kwa siku, asubui waangalia kuona ujumbe muhimu mchana kwa ufuatiliaji wa kazi na jioni kuakikisha kama kuna jambo la haraka. Njia hii unisaidia kuthibiti muda, kuepuka usumbufu mwingi na kuakikisha mawasiliano muimu hayapotei.

Napenda kuvaa vipuli. Vipuli hunifanya nijisikie nadhifu na mwenye mvuto. Na pia kuongeza uzuri wa mavazi. Napenda zaidi vipuli vidogo kama ya ringi. Kwa kawaida ambavyo vinafaa kuvaa kila siku. Ninapo ufanya shuguli zangu za kila siku ilikuongeza urembo.

Ninayohitaji kuimarisha ni msimamizi wa muda na mawasiliano ya kitaaluma. Kuimarisha usimamizi wa muda hunisaidia kupanga kazi vizuri, kukamilisha majukumu kwa wakati na kupunguza msongamano wa mawazo. Pia ningependa kuimarisha mawasiliano hasa katika kuwasiliana mawazo yangu kwa uwazi na kujiamini mbele ya wengine.

Kumbu kumbu nzuri ya utotoni ninayo kumbuka ni wakati wa kucheza nje bila wasiwasi ni kifuraia kila siku kama ilivyo kuja. Ilikuwa ni mchezo wa utotoni kama kukimbizana, kuruka kamba na kucheza mpira asa wakati wa jioni baada ya masomo. Nilikuwa pamoja na marafiki wa karibu na ndugu tukicheza na tukishirikiana kwa furaha ya ukweli. Kilichofanya kumbukumbu hii kuwa maalum ni uhuru, furaha isio na mashalti na ukaribu tuliokuwa nao bila kujali mambo ya watu wazima. Ninapo kumbuka mambo hayo najisikia mwenye furaha, utulivu na tabasamu la moyo na unikumbusha uzuri wa maisha ya raisi ya ututoni.

Napenda kuenda pwani. Napenda puani kwa sababu ya upepo muanana, sauti ya mawimbi na mandhari nzuri ya bahari. Kukaa pwani hunisaidia kupumzisha akili, kupunguza msongamano wa mawazo na kujisikia huru. Pia kufurahia mchanga, jua la wastani na maji ya bahari huniletia furaha na ya amani na moyo wangu.

Kwa kweli, sichukii watu, lakini sipendi tabia fulani. Kwa mfano, sipendi watu wasio waaminifu. Wanaodharau wengine, au wanaopenda kuumiza hisia za watu kwa makusudi. Pia tabia ya kutoheshimu muda wa wengine, au kusema uongo mara kwa mara, hunikera.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, michezo wa drafti, sataranji, ludo na monopoli. Unifanya nifurahie kwa sababu unisaidia kufikiria, kupumzisha akili na kushirikiana na wengine. Pia ni njia mzuri ya kutumia muda na familia au marafiki huku tukicheza na kujifunza pamoja.

Dah, napiga picha mara chache mara moja ama mbili kwa wiki, huwa napiga picha hasaa ninapo kutana na tukio maalum nikiwa safarini au tukiona mandhari nzuri. Sipigi picha kila wakati, lakini napenda kurekodi kwa ajili ya kumbukumbu muhimu zinazonifurahisha.

Rangi ninayo ipenda zaidi ni blue. Napenda blue kwa sababu inanipa hisia ya utulivu amani na kujiaminia. Pia ni rangi inayo husishwa na anga na bahari. Vitu vinavyo leta hisia za uhuru na upepo mpana wa mawazo.

Moto ni nazo kutana nazo kazi ni nikadhaa, lakini ni kuhizi. Msongamano wa kazi wa muda mfupi. Wakati mwingine majukumu huwa mengi kuliko muda uliopo, mawasiliano tofauti kati ya watu. Mitazamo ya njia ya kazi ni tofauti tofauti. Hivyo huitaji uvumilivu na maelewano. Kusawazisha kazi na maisha wa binafsi. Kuhakikisha kazi haichukui muda wote wa maisha.

Napenda kuvaa nguo za kawaida casual. Ambazo ni rahisi na zinatoa faraha. Nguo kama gauni, raisi, suruali laini, blausi au fulana. Unifanya nijisikie huru na nathifu. Pia napenda nguo zenye rangi tulivu kama blue kwa sababu zinanivutia na zinafaa kwa mazingira mengi.

Chumbani changu cha kulala ni cha ukubwa wakati. Si kikubwa sana wala si kidogo sana kinatoshana. Kinatosha kunipa nafasi ya kutembea na kupanga vitu zangu. Kuta za chumba zangu zina rangi tulivu kama blue, nyeupe au nyepesi. Rangi zinazo nisaidia kuleta utulivu na usingizi mzuri. Kitanda changu si cha kawaida. Chenye godoro laini ni cha kawaida. Chenye godoro laini na linalo niridhisha kinaniifathi. Na nijisikia uruni pata usungizi mzuri. Kutoka dirisha naweza kuona maandharia inje. Kama majengo ya dirisha, miti au barabara ndogo. Jambo linalo nipa mwanga wa asili mchana na hewa safi. Vitu ninawe vitumia zaidi chumbani ni kitanda, kabati, languo, meza ndogo na wakati mungini simo au kitabu. Chumba changu unipa utulibu, faraja na nafasi ya kupumzika vizure.

Taabari kutoka vyenu mbali mbali. Mara nyingi kutumia simu ama intaneti kusoma habari kupitia tuvuti za habari na mitandao ya kijamii. Pia hupata habari kwa kusikiliza redio, kutazama runinga na wakati mwingine kusoma gazeti. Kuchanganya vyanzo hunisaidia kupata habari na haraka. Pia hupata habari kwa kusikiliza redio, kutazama runinga na wakati mwingine kusoma gazeti. Kuchanganya vya nzo hunisaidia kupata habari ya haraka.

Kufanya kazi na timu mbalimbali, huzingatia mawasiliano wazi, heshima na kubadilika. Kwanza hutambua kwa kila timu ina utamaduni na mitindo yake ya kazi. Hivyo, hujitahidi kuelewa na kuheshimu tofauti hizo. Pia husikiliza mawazo ya wengine, hushiriki yangu kwa uwazi na kubadilika kubaliana kuhusiana malengo ya pamoja.

Napenda chakula cha haraka lakini kwa kiasi. Napenda vyakula vya chipsi, burger au pizza kwa sababu ni rahisi na vina ladha nzuri. Hasa nikiwa kwa haraka hau nimechoka. Hata hivyo hujitahidi kula mara nyingi na hupendelea chakula cha nyumbani ili kulinda afya.

Kazi zangu vipi? Ninatengeneza orodha ya kazi kila siku au wiki. Ninapanga vipaumbele, naanza na kazi muhimu na za dharura. Nagawanya kazi kubwa, kubwa hatuwa ndogo, ili ziwe rahisi kufanya. Ninapanga muda wa kila kazi na kuweka muda wa mapumziko. Ninatumia kalenda au simu kukumbushwa muda wa mwisho.

Mafunzo ambayo ningependa kupata kazini mafunzo ya kuongeza ujuzi na kukuza taaluma kwanza ningependa kupata mafunzo ya mawasiliano kazini ili nijifunze kuwasiliana vizuri na wenzangu, wakubwa wangu na weteja kwa njia ya heshima na ufanisi. Hii hunisaidia kufanya kazi kwa ushirikiano na kuepuka migongano isiyo ya lazima.

Kinywaji ninachokipenda zaidi ni chai ya maziwa. Mawazo ya kwanza ninayopata nikifikiria kinywaji hiki ni utulivu, joto na faraja. Ni chai kwa sababu ina ladha laini. Inanipa nguvu bila kunichokesha sana na ni rahisi kuipata. Mara nyingi nakunywa chai asubuhi ili kuanza siku vizuri na jioni baada ya siku ndefu ya kazi. Ninatambua kinywaji hiki kwa sababu nilitambulishwa na kinywaji hiki nyumbani hasaa na watu na familia. Baada ya kunywa chai najihisi nikiwa mtulivu, mwenye nguvu kiasi na mwenye furaha kidogo. Mwenye furaha hunisaidia kupunguza masongomano ya mawazo na hunipa hali ya amani hasaa nikinywa polepole.

Nakaribisha wafanyikazi wapya kwa njia ya kirafiki, heshima na msaada ili wajisikie huru na sehemu ya timu tangu siku ya kwanza. Kwanza nawakaribisha kwa salamu nzuri na tabasamu, kisha najitambulisha na kuwaambia kwa ufupi kuhusu timu na mazingira ya kazi. Nawasaidia kuelewa taratibu na msingi kama ratiba ya kazi, majukumu yao na watu muhimu wa kuwasiliana nao.

Mazoezi ya kila siku ni sehemu muhimu na ratiba yangu kwa sababu hunisaidia kuwa na nguvu, afya njema na mawazo tulivu. Mara nyingi nafanya mazoezi rahisi kama kunyoosha mwili, mazoezi ya tumbo, kuruka kamba na wakati mwingina napenda pia kufanya mazoezi ya mwili mzima nyumbani. Ninapopata nafasi napenda kutembea kwa kasi na kukimbia kidogo nje na mara chache huenda jimu na kucheza michezo mepesi kama mpira wa mikono. Mara nyingi kwa kawaida nafanya mazoezi takriban mara nne ama mpaka mara tano kwa wiki kulingana na ratba ya hali ya mwili. Napendelea kufanya mazoezi asubui mapema kwa sababu hunipa nguvu na hali nzuri ya kuanza siku. Baada ya mazoezi rahisi, mwili mwepesi, akili imetulia na ninafuraha pamoja na motisha ya kufanya shuguli nyingine za siku.

Kuwa mahali palipo na utulivu na mazingira ya asili, huwa napenda sehemu zilizo na hewa safi miti au maandhari ya kijani kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia napendelea mahali pasafi na salama pasipo na kelele nyingi ambayo naweza kufikiria vizuri au kupumzika.

Baada ya siku ndefu napumzika kwa kufanya mambo yanayonituliza. Kwanza napenda kuchukua muda mfupi na kukaa kimya na kuvuta pumzi kwa kila siku ili kuondoa uchovu wa siku. Kisha mara nyingi nasikiliza mziki laini na kutazama kipindi kirefu ili kuburudisha mwili.

Nina kumbukumbu moja ya kutisha ingawa haikuwa hatari sana. Ilitokea siku moja nikiwa bado mdogo kulikuwa na giza za umeme ulikatika ghafla. Nilisikia sauti zisizo zoeleka nje ya nyumba yetu. Kama mtu anatembea au kitu kinagonga mlango polepole. Kwa wakati ule hofu ilinishika kama moyo ulikuwa unapigia haraka na mawazo yalikuwa yanakimbia baadaye niligundua ilikuwa ni upepo mkali na matawi ya miti yaliyogonga mlango na dirisha.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu ninaye mfikiria haraka ni Michael Jordan kwa sababu jina lake limeacha historia kubwa kwa katika mchezo huu. Michael Jordan anachukuliwa na wengi kama mchezaji bora zaidi wa kikapu, wa mpira wa kikapu duniani hasa kwa mafanikio yake akiwa na timu ya Chicago Bulls. Nampenda kwa sababu alikuwa na nidhamu, bidii na mshindani kwa hali ya juu. Nakumbuka mchezo mingi aliyocheza kwa stadi mkubwa. Kwa stadi mkubwa hasa pale alipukuwa anafungwa pointi za mwisho katika dakika za mwisho na kuipa timu ushindi hali iliyoshangaza mashabiki wengi. Alikuwa na uwezo mkubwa wa kuifanya pointi kuruka juu kumiliki mpira vizuri na kuongoza timu. Pia alikuwa na akili ya kucheza na kujiamini sana. Nikimuona akicheza nahisi msisimuko, heshima na motisha kwa sababu, anaonyesha kwamba kwa juhudi ya kujituma mtu anaweza kufikia kilile cha mafanikio.

Ndio, ninapenda kuendesha baisikeli. Baisikeli ni shughuli nzuri kama kwa sababu hunisaidia kufanya mazoezi. Kufurahia hewa safi na kupumzisha mawazo. Napenda zaidi kuendesha baisikeli asubuhi au jioni. Wakati hali hewa, ni nzuri na barabara sio ya kelele nyingi.

Mara nyingi ninasikiliza muziki wa utulivou na mwenye ujumbe mzuri. Napenda sana bongo flavor na afrobeat laini. Kwa sababu hunisaidia kupumzisha akili na kuboresha hali ya moyo. Wakati mwingine husikiliza pia muziki wa kienyeji au acoustic hasa hunifanya nataka kutulia au kufikiria.

Napenda mziki wa jadi. Napenda kusikiliza kwa sababu una utambulisho wa utamaduni, historia na maadili ya jamii. Mziki wa jadi hunifanya nijisikie karibu na asili na kunikumbusha mizizi ya watu wengi. Pia napenda ala za jadi, midundo yake ya kipekee na ujumbe unaopatikana kwenye nyimbo. Mara nyingi huwa mafunzo ya maisha umoja na heshima.

Muhimu zaidi kuhusu dini kwangu ni imani na maadili. Dini hunipa mwelekeo, wa maisha, hunifundisha kuwa na upendo, uaminifu, huruma na heshima kwa wingi. Pia dini hunisaidia kuwa na tumaini na nguvu ya moyo wakati wa changamoto kwa kunikumbusha kuwa siko pekee yangu.

Kazi au masomo ni sehemu muhimu sana ya maisha yangu kwa sababu hunipa mwelekeo, malengo na kunisaidia kukua kielimu na kitaaluma. Niko katika masomo au kazi inayohusiana na kujifunza na kukuza ujuzi. Hasa katika eneo linalonisaidia kufikiria, kuwasiliana vizuri na kutuatua tatizo. Nilichagua njia hii kwa sababu nilipenda tangu mwazo na pia niliona ina nafasi nzuri ya kunisaidia kujenga maisha bora na kusaidia wengine. Kitu ninachokipenda zaidi ni kupata maarifa mapya na kuona maendeleo yangu iwe inafaulu suma au kumaliza kazi kwa mafanikio. Changamoto kubwa ni msongo wa mda. Kazi nyingi ama wakati mwingine uchovu lakini hujitahidi kupanga ratiba na kuomba msaada inapohitajika. Ningependa kubadilisha upangaji wa muda na kupunguza shinikizo ili niweze kufanya kazi au kusoma kwa ufanisi zaidi bila kuchoka sana.